Sijampigia amina siku kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo. Niangalie hali yake. Yeye ni rafiki yangu wa karibu tena tangu shuleni. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Natumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi. Kunywa chai pamoja. Tunaongea kila kitu ya bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wa kweli ni nadra sana. Lazima tuwatunze. Nitampigia baada baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri ya kukutana, tuzungumze kwa urefu, urafiki ni hazina ya thamani kubwa.

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi kwa tayari. Nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Inahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yaya ana mboga za aina mzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Mteja alinipiga akiwa na hasira. Yeye alisema huduma yetu ni mbaya. Nilimsikiliza na kwa makini. Bila kumkatiza. Baada ya kueleza, nilijaribu kutafuta ufumbuzi. Tatizo ilikuwa rahisi. Lakini alitaka kuzungumza na msimamizi. Nilimueleza kwa afisa mkubwa. Kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na hasira. Lakini lazima niwe na subira. Nikionesha huruma na ufahimu Wanatulia Sio wote wanakuwa wakali wengi ni wapole Lazima nizipokee hasira zao kwa moyoni Nikazi tu siyo mimi binafsi Nitafanya vizuri zaidi.

Nahitaji kupumzika kidogo wiki hii imekua ngumu sana Nitakaa huku nje kwenye baraza nichukue hewa safi anga ni nzuri leo Hakuna mawingu Nitakunjua mkono na mguu mwili unauma kidogo Labda nitakunywa chai ya moto kupunguza msongo wa mawazo Nitazima simu yangu kwa mda Siwezi sikia kelele za baru pepe Wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi Naomba niwe kimya tu nisikize sauti za asili ndege wanaimba upepo unavuma taratibu hii ndiyo amani ya kweli.

Mwalimu walipigia jana. Anasema mtoto wangu. Hana kazi ya nyumbani. Jee, ni ukweli? Lazima nizungumze nayeye eleo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninaaitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana. Anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi hii. Ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shida baadaye. Nitakkana yeye kesho jioni. Tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanahitaji msaada wa wazazi. Sio lawamatu.

Leo lazima niende kutembea Nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi Nitachukua maji Nisikauke Labda nitakutana na jirani zangu Tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya na moyo wa mwili mzima Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hii wiki nzima, nitengeneze tabia ya nzuri.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

Nyumba inaitaji kusafishwa leo, vumbi limejaa kila mahali Nitaanza na chumba chakulala, nifunge vitanda vizuri Vyomba vyakuchomoa havikohozi vinahitaji kunawishwa Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa nahitaji kusafisha bafuni pia Iwe safi kabisa kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole Nitawasha muziki, nifanya kazi ikiwa nafuraha na watoto watanisaidia kupanga wa vitu vyao nyumba safi natoa amani na wa moyo Nafikiri nita ninatumia saa mbili tu Baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu Je, ninazitumia zote Nadhani nusu tu Nizifute zile sizitumii Zinachukua nafasi Programu ya mawasiliano ni muhimu Nitunze Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku inanisaidia kupata njia Programu ya michezo Je zinafaa Labda moja au mbili tu kwa burudani Nizifute zingine Nina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili ya kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi ya haraka bila zaidi bila kuchelewa.

Nina njaa sana Je nipike nini leo Kuna wali na maharagwe hapo jikoni au nipike pilau Lakini inachukua muda mrefu Nadhani nitafanya kitu rahisi tu chapati na mchuzi wa mboga Nina viuma viazi na karoti Nitaongeza pili pili kidogo Sipendi chakula kisicho na ladha Watoto wanapenda chapati sana Watafurahia Ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla Hawajaja kutoka shuleni kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimekaa kidogo.

Nivae nini leo? Hewa ni yajoto au baridi. Hebu niangalie nje kwanza. Jua linaongezeka. Lakini kuna upepo. Nathani ngo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shatia bluu na surualinye usi. Viatu gani? Sandali au viatu vya kufunga. Kwa kazi nathani viatu vyakufunga ni bora. nItachukua jaketi na mwagi kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.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

Nyulazangu ni changamoto kubwa Nina akaunti nyingi sana Kila moja anaitaji nyuwila Nilikuwa nikitumia nywila moja ya kwa zote Lakini sasa nimejua ni hatari Lazima nibadilishe nitatengeneza nywila tofauti kwa kila akaunti Lakini nitakumbuka aje zote Labda niandike mahali salama au nitumie programu ya kusimamia nywila Nimesikia programu izo ni salama Zinakumbuka zote kwa ajili yako Nitajaribu moja Lazima pia nibadilishe nywila mara kwa mara Kila mwezi mitatu usalamu wa mitandaoni ni muhimu sana Wezi wa mitandaoni wako kila mahali Lazima nijilinde na data yangu.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

Napenda kupanda mboga shambani Leo nitapalilia bustani yangu nyanya zinaonekana kukua vizuri tangawizi na vitunguu pia zinaendelea sawa kazi hii inanipa amani ya moyo Ninapokuwa shambani ninasahau masumbufu ya kila siku Ninafurahia kuona mimea ikikua ni kama kulea watoto Lazima ninyunyizie maji leo jua limekua kali Nitavuna nyanya wiki ijayo Zimeiva Naomba nipande pia maua mengine. Ile bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni ya burudani yangu bora.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani ya gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Bada ya kazi. Nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisisahau kitu chochote.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

Jee kazi hii ndiyo nitakayofanya miaka mingi ijayao Ninafikiria mabadiliku ya kazi Napenda kazi yangu lakini naona hakuna maendeleo Nimekua hapa miaka mitatu bado nafanya kazi ile ile Jee niombe kuhamishwa idara nyingine au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine Lakini kubadilisha kazi ni atari Hapa nimejua watu wa mchakato Ninajua kila mtu mahali pengine nitaanza mwanzo tena Lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu inahitaji kufikiria kwa makini Labda nitazungumza na meneja wangu nione kama kuna fursa ya maendeleo Niombe msaada wa karibu yangu pia.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

Mitandao ya kijamii imenichukua muda mwingi niko pale kila saa Naangalia wakati wanachapisha chini Je Hii ni matumizi mazuri ya wakati Sio ni faida kubwa Naona picha za watu na maisha yao mazuri Ninahisi vibaya Lakini najua wanaonesha sehemu nzuri itu Sio hualisi ya wote Ninahitaji kupunguza mda huu Labda tunitaweka mkikomo dakika thalasithini kila siku Nitachapisha vitu vya maana. Sio kila kitu. Sita tafuta sifa za watu. Mitatumia mda wangu vizuri. Nitasoma vitabu au kuzungumza na familia. Nitasoma vitabu au kuzungumza na familia. Maisha ya kweli ni muhimu kuliko maisha ya mtandaoni.

Ninahitaji kwenda kwa msusi. Nywele zangu zimerefuka sana. Nitapunguza kidogo. Sio sana. Naomba pia kunawa vizuri. Ziwe safi na laini. Na mafuta mazuri nyumbani. Nitayatumia baada ya kunawa. Kujitunza ni muhimu. Sio ujinga. Miili yetu inastahili muda huo. Huduma nzuri. Nitakuwa kaguza uso wangu pia. Tumia kremu ya ngozi. Jua linakausha ngozi sana. Lakini lazima nitumie vilinzi, nitakata kucha zote, ziwe safi na fupi. Watu wanapo ona mtu mzuri, wanajua anajitunza, naomba niwe mtu wa namna hiyo.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

Ninahitaji kuwana tija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mingi. Labda ninazisumbua kasana. Ninahitaji kuandika oroda ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu kwanza. Kabla akili ijachoka. Nitazima barua pepe kwa muda. Siwezi kuangalia kila dakika. Nitajiwekea muda wa kufanya kila kazi. Dakika thalathini au saa amoja. Kisha nitapumzika kidogo. Dakika kumi, nitaondoka vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu. Usidhani mtando nitauzima kwa wakati wa kazi. Nadhani mikakati hii itanisaidia. Nitajaribu wiki hii nione matokeo.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili bado sijasoma Nimekuwa na shughuli nyingi Leo nitakuwa nitachukua muda kusoma angalao kurusa kumi Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua napenda kusoma jioni Kabla ya kulala moyo wangu unatulia Magazeti ninasoma asubuhi Lakini vitabu ni vya jioni watoto wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaanza kupenda ni tabia nzuri kuwapa, maktaba ya karibu ni vitabu vingi Nitakwenda wiki ijayo, kusoma kuna fungua akili, kujua mambo mapya.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

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikilize mziki tu Labda nitaangalia matangazo ya mchezo Kuna mchezo wa mpira kesho Ninapenda kuona timu yangu ikicheza Watoto wangetaka kuona hadithi za katimu Wanafurahii sana. Tunaweza kuangalia pamoja halafu watoto walale Badaae nitakua na muda wangu Niangalie filamu yangu.Nina filamu kadhaa sijasoma bado nadhani siku huu nitafurahia burudani ya nyumbani ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.